Mimi wakati wa shughuli za dharura, mimi hupumzika kwanza. Yaani, sifanyi vitu kwa haraka haraka. Nafanya vitu kwa polepole na utaratibu. Ili hizi vitu saa zingine hushtukia tu mara moja. Na ambavyo si tunasema, haraka haraka haina baraka. Polepole ndiyo mwendo sa mimi kwa shughuli za dharura mimi hufanya kazi langu kwa polopole na utaratibu ili nisiweze kufanya makosa kubwa ama makosa lingine lisiweze kutokea kulingana nahiyo shughuli za dharura.